Kifaa cha kiteknolojia ambacho siezi kuishi pasipo ni simu ya mkono ninaitumia kuwasiliana na familia yangu na marafiki, kupata taarifa muhimu na kufanya kazi zangu za kila siku. Pia hunisaidia kujifunza mambo mapya na kupanga shughuli zangu za kwa urai.

Kwa kuwa mimi ni mwanamke napendelea kusuka nywele kuliko kunyoa au kuvaa ndevu. Kusuka nywele hunifanya nijisikie nadhifu na kujiamini. Pia huniruhusu kubadilisha mitindo tofauti kulingana na hafla au hali ya hewa na kunisaidia kutunza nywele zangu vizuri.

Tunda langu la kupendezwa ni embe, napenda embe kwa sababu lina ladha tamu na lina virutubisho vingi vinavyosaidia afya ya mwili, pia linaweza kuliwa pekee yake au kutumika kutengeneza juisi na vyakula mbali mbali, jambo linalo nifurahisha sana.

Napenda sana vipindi vya drama kwa sababu vina hadithi za kuvutia na mafunzo ya maisha. Napenda kuvitazama wakati wa kupumzika kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia za watu na kuniburudisha. Pia hunifanya nifikirie kwa undani kuhusu.

Kama ningependa kurudi ujana labda kidogo, kwani kunafuraha na urahisi wakati huo, napenda kukumbuka michezo, marafiki na muda wa kucheza bila wasiwasi, lakini pia ninafurahia kwa sasa kwani nimejifunza mambo mengi na nina uhuru zaidi wa kufanya maamuzi ya.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa, chai hunifanya nijisikie mtulivu na hunisaidia kuanza siku taratibu hasa asubui. Pia napenda harufu yake na ladha yake laini na pia napenda kuwa kuna taipu mingi za chai.

Napanga kazi zangu kwa kuanza na mambo muhimu zaidi na kuweka kipaumbele, napenda kutumia kalenda au orodha ya kazi ili kuhakikisha sifanyi mambo bila mpangilio, pia napenda muda wa kupumzika kidogo ili kushughulikia kila jambo kwa makini.

Mimi napendelea viatu vinavyo kuwa vya starehe lakini pia vinavyo faa kuonekana vizuri kwa mfano napenda sneakers au viatu vyakawaida vyangozi kwani vinafaa kwa shughuli za kila siku na pia vinanifanya nijisikie vizuri. Pia napenda viatu vinavyo weza kudumu na vinavyo fanya nitumie muda mrefu bila usumbufu.

Napenda tabia ya watu kuwa wema na wenye heshima kwa wengine, pia napenda pale wanapokuwa waaminifu na wana wanaoshirikiana vizuri katika kikundi au timu, tabia kama hizi hufanya urafiki na ushirikiano kuwa rahisi, na pia hunifanya nijisikie vizuri kuwa karibu na watu ha.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo yanayo furahisha wote. Kwa mfano tunapenda kula pamoja, kuzungumza, kuhusu siku yetu, au kufanya matembezi pamoja. Pia napenda kushiriki katika shughuli ndogo ndogo za nyumba au kuhakikisha furaha na changamoto zetu kwani kufanya usiano wetu kuwa imara na kunipa furaha ya kweli.

Jukumu zinazo nipa fursa ya kutumia ujuzi wangu na kushirikiana na wengine. Napenda pale ambapo ninaweza kutatua matatizo, kupanga miradi na kuona matokeo ya kazi yangu yanapofanikiwa. Hii inanifanya nijisikie muhimu na kunipa motisha ya kufanya kazi zaidi.